Kwa kawaida, huwa ninaweka tu taka zile za vyakula na mabaki ya mboga mboga kwenye ndoo ya peke yake na kwenye zile taka zile taka ngumu, mfano kama chupa na chupa za plastiki na makaratasi hizo pia huwanga tunaeka kwenye mfuko mwingine ambavyo mara nyingi huwaga tunazichoma au kama gari lile lakuja kuchukua takataka likichelewa huwaga tunazichoma ila kama zilitawahi huwaga tunazitupa kwenye gari za takataka. Pia naona kama utaratibu huu mi unanisaidia sana kwenye kulinda mazingira yetu ya mtaani pia kwa usafi pia unarahisisha kazi ya uzoaji taka.

Mara nyingi huwa chai ya asubuhi huwa inaandaliwa na dada yetu wa kazi ya wakati mwingine ni mimi mwenye huwa ndio ninandaa naitengeneza pia huwa tunakunywa chai hususan chai ya maziwa. Ifikapo kama kwenye mida ya saa tatu au saa moja. Inategemeana kama ni siku za weekend huwanga tunachelewa kunywa ila kama zikiwa ni siku ya katikati ya wiki tunawai kunywa kwa sababu kila mtu anakuwa anaenda kwenye majukumu yake ya kila siku pia kwa kawaida tunapendelea kunywa chai ya chai yenye viungo huwaga tukikaa pamoja huwaga tunakunywa na vitafunwa kama mandazi au chapati ambazo huwaga tuweza tuka nunuwa au tukapika wenyewe nyumbani kwetu.

Mtaa wetu una maduka mengi ya biashara, pia ni una mzunguko mkubwa wa watu kuliko mtaa wa jirani wetu kwa sababu ule bado ni mtaa mdogo, alafu uko kidogo hukaribia na karibu na mtu kwa hiyo watu wengi hawapendi kuishi maeneo hayo kwa wengi wamehamia uku mtaani kwetu ili kukwepa ule mto kwa ajili ya mvua zinaponyesha huwaga inatokea athari ya mafuriko ndio maana watu wengi wamehama huko mtaa wa uko pia mtaa mimi mara nyingi huwa naenda huko mara kwa mara nyakati za jioni au siku za weekend kwa ajili ya kuenda kuangalia tu mandhari ya mto pia naeza nikaenda tu kama kutembea taratibu taratibu pia mtaa huo unaishi rafiki yangu mmoja ambaye nilishai kusoma naye shule huwaga naendaga kumtembelea uko pia huwa natembelea tu ili kusalimiana na uyo rafiki yangu kupatana naye mda wa kupumzika au kwenda kunionyesha baadhi ya maeneo ya uko huwaga naendaga uko mara nyingi kama siku za mwisho wa wiki kama nikiwa tu niko nyumbani sina mahali pa kuenda.

Kwa mimi huwa napendelea kutumia mfumo wa Android kwa sababu kuu ni kwamba mfumo huu unanipa uhuru wa kubadilisha muonekano wa simu yangu kwa urahisi. Pia unaruhusu kupakua program mbalimbali kwa urahisi. Pia vile vile gharama yake inakuwa sio kubwa ukilinganisha na mifumo mingine.